Napenda kusoma habari mtandaoni. Kupata habari mtandaoni ni raisi kuliko kupata habari za gazeti. Habari za gazeti si rahisi kupata habari za hivi punde. Mbali mtandaoni zinawezeshwa kuandikwa kila nukta kila sekendi mambo ya nayotendeka nchini ya muhimu na pia duniani kote. Habari za gazetini huchukua muda ndiposa ukapate mambo makuu ambayo yanayotendeka. Pia ni vigumu sana kupata gazeti siku hizi, labda utembee mda mrefu ndiposa ukazipate.

Ninapokuwa na wasiwasi mara mingi huwa nakunywa maji mingi, chai, au kahawa. Pia huwa naimba nyimbo za kusifu ambazo hunituliza moyo. Mara mingi, huwanajulisha wapendwa wangu. Ndio waweze kunipea mawaidha na pia kunipea suluhisho zinazostahili. Mara mingi inabindi niweze kujifungia katika chumba changu na kuomba maanake mimi huwa namini mungu huwa na jibu ya kila kitu. Na baadaye na lala. Najua ni kiamuka nitakuwa na suluhisho kuu la kutatua jambo lililonitia wasi wasi.

Timu ninayo ipenda ni Kansas City Chiefs. Ninaipenda kwa sababu ni timu yenye mshikamano, nidhamu na mbinu mzuri ya kucheza. Wachezazi wake, huonyesha juhundi na umoja mkubwa wanapokuwa uwanjani. Mchezazi ninaye mpenda zaindi ni yule anaye onyesha uungozi na kujitolea kwa timu wakati timu yangu inapocheza. Wakati timu yangu inapocheza, huwa najihisi mwenye furaha na msisimko mkubwa.

Napenda mwanga wa kati kwa sababu hunipa utulivu na faraja zaidi. Mwanga mkali sana hunifanya nichoke haraka na wakati mwingine hunisumbua macho. Hasa ninapokuwa nikifanya kazi au kusoma. Mwanga wa kati hunisaidia kuzingatia vizuri, kufikiria kwa utulivu na kufanya shughuli zangu bila msongo wa mawazo. Pia hunifanya nijisikie mwenye huru na mwenye amani iwe ni asubuhi au jioni kwa ujumla. Mwanga wakati hunipa mazingira mazuri ya kufanya kazi na kupumzika vyema.

Huwa nasherekea siku yangu ya kuzaliwa tukiwa pamoja na familia yangu na marafiki wangu. Mara mingi huwa inatendeka nikiwa shuleni. Hivyo basi hubindi niweze kusherekea pia na wanafunzi wenzangu pamoja na walimu. Mara mingi huwa nanjikuta siyuko nyumbani bali niko mbali sana. Hila kwa hayo yote familia yangu huhakikisha hiyo siku huwa ni siku ya kupendeza na ya kufurahisha.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya sana. Mimi huwa makini kwa maendeleo mapya yanayotendeka ya teknolojia. Mara mingi, mimi huingia mtandaoni ili tu kujua ni kipi kipya kimetokea katika teknolojia. Mimi ni fani mkuu wa teknolojia.

Ndiyo, napenda kulma bustani sana. Bushtani unipa utulivu wa akili na hunifanya ninjisikie karibu na asili. Pia kupanda mimea na kuitunza hunifundisha subira na wanjibikaji. Pia hunisaindia kupata chakula safi na chenye afya bora. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa familia. Kilimo cha bushtani ni shughuli ninayoifurahia kwa moyo wangu wote.

Napenda kucheza mchezo wa kandanda. Kandanda hunipa furaha na hunisaindia kuimarisha afya ya mwili. Ninapocheza kandanda huwa najifunza kushirikiana na wenzangu, nidhamu na uvumilivu. Pia hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunitia motisha. Kandanda ni mchezo nimeupenda kutoka nikiwa mdogo.

Napendelea kuvaa t-shirt kwa sababu ni rahisi na hunifanya njihisi huru. T-shirt inafaa kwa shughuli za kila siku na hunipa faraja hasa wakati wajoto. Pia ni rahisi kuichanganya na mavazi mengine mengi. Ndiyo maana naiona kuwa ya vitendo zaidi kuliko shirt.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa heshima na unye nyekevu. Maranyingi napenda kusema shikamoo au habari. Kulingana na humri na mazingira. Salamu mzurih ujenga mahousiana mema na huonyesha utu na adabu. Jambo ambalo na lithamini sana. Napenda kutumia rununu. Au hana kwa hana. Kulingana na hali ilivyo.

Kinachonifanya nifurahi sana ni familia yangu, hasa binti yangu, nduguzangu na wazazi wangu na wapendwa wangu wote kwa unjumla. Kuwaona wakiwa na afyajema na wenye furaha hunijaza amani ya moyo. Upendo wao na uwepo wao maishani mwangu hunipanguvu matumaini na sababu ya kuendelea kusonga mbele kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ngoma hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Unisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuonyesha hisia zangu kwa njia ya asili. Pia ni njia mzuri ya kujibrudisha na kuimarisha afya ya mwili. Pia ngoma huwa na mafunzo mingi ya kila siku na huniwezesha kuelezea hisi zangu kupitia nyimbo.

Ninasherehekea siku kuu kwa kutumia munda na familia yangu na wapendo wangu. Tunakula pamoja, tunashiriki mazungumzo na kushukuru kwa mbaraka tulizo nazo. Wakati mwingine, pia utumia siku hizo kupumzika, kusali na kutafakari njambo li nanoletea furaha na amani ya moyo.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia, hunisaindia kuimarisha afya ya mwili na akili. Hunifanya nijihisi mchangamfu na unipa mda wa kujitafakari. Pia unisaindia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijihisi mwenye furaha na nguvu kila siku. Nimewai kushiriki mashindano ya kukimbia pia nikiwa shuleni na nikapewa taji mbali mbali. Hiyo ikanisaidia kukuwa na furaha mingi na pia kujihisi mtu mwenye thamani mingi.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati nilipokuwa na umri wa miaka kumi na mitatu. Siku moja nikiwa nyumbani niliingia chumbani mwangu. Bila kujua kuwa kulikuwa na nyoka ndani. Nilipomwona moyo wangu ulipiga kwa kasi na nilihisi hofu kubwa sana. Kwa muda mfupi niliganda. Sikuweza kupiga kelele wala kusogea. Nilichofanya ni kutoka polepole chumbani na kumwita babangu na ndugu zangu. Wakasaidiana wakahakikisha kuwa nyoka ametolewa salama bila kuumiza yeyote. Tukio hilo liliniacha nikiwa na mshangao na hofu kwa muda mrefu. Hata hivyo ilinifundisha umuhimu wa kuwa mtulivu wakati wa hatari na kutotenda kwa pupa. Mpaka leo nikikumbuka tukio ilo, bado huwa nahisi mshangao na heshima kubwa kwa nguvu ya umoja. Mara mingi, mimi ni muoga sana. Hasa, kwa wanyama kama nyoka. Hivyo basi ilinifanya nikawathamini sana wapendwa wangu.

Ndio, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Asa, kinapo kuwa safi na kimeandaliwa vizuri. Hata hivyo, sipendi kukila kila siku kwa sababu napendelea chakula cha nyumbani ambacho ni chenye afya zaindi. Chakula cha haraka hunifaa zaindi pale ninapokuwa na shughuli mingi.

Namkumbuka mwalimu mmoja mzuri sana aliyenifundisha shuleni. Mwalimu Helen alikuwa mwalimu wa upendo na mwenye subira. Mwenye alitufundisha kwa njia ya kipekee. Alisikiliza maswali yetu kwa makini na alituongoza kufikiria kwa kina badala ya kutupa majibu tu. Alitufundisha umuhimu wa nidhamu, kazi ya pamoja na kuthamini elimu. Mwalimu Helen pia alikuwa na mbinu za kufundisha zilizovutia na zilizofanya masomo kuwa rahisi kuelewa. Alitupa motisha ya kushirikiana, kujaribu mambo mapya na kushirikisha mawazo yetu bila uoga. Alikuwa mwalimu ambaye kila mwanafunzi alipenda. Sio kwa sababu ya ugumu wa masomo bali kwa sababu ya moyo wake wa kusaidia na upendo wake wa kweli kwa wanafunzi. Nilisoma masomo yake kwa furaha na mara zote alitufanya tuwe na amasa ya kujifunza zaidi. Hata nikikumbuka leo nahisi shukran kwa mwalimu Helen kwa kuwa sio mwalimu tu bali kiongozi wa kiroho na kimaisha. Ambaye alibadilisha mtazamo wangu wa maisha na elimu. Tulipopatana naye juzi aliniambia kuwa anafanya stashahada kwa anataka kuwa muuguzi. Hiyo ilinifuraisha zaidi.

Mafunzo ya kazi yame nisaindia sana kuelewa umuhimu wa nithamu, kupanga mda na kushirikiana na wenzangu. Pia ya menisaindia kujifunza mbinu mpya za kutatua matatizo. Kuwasiliana kwa ufanisi na kundumisha tija kazini. Kila funzo imechangia sana kukuza ujuzi wangu na kunifanya nifanye kazi kwa ufanisi sahihi.

Napenda kuandika zaindi. Kwa sababu, huniwezesha kueleza mawazo yangu na izia zangu kwa undani. Kuandika, ua kuna nipa na fasi ya kufikiria kwa kina na kupanga maneno yangu vizuri na kwa utaratibu. Hata hivyo, napenda pia kuongea kwa sababu, ua inanisaindia kuwasiliana moja kwa moja na kushirikiana na watu wengine.

Napenda sana mvua. Wakati wa mvua, mimi mara nyingi huwa nakaa ndani ya nyumba nikifurahia sauti ya mvua ikinyesha kwenye paa. Wengine huwa wanasema mvua ni kikwazo. Lakini mimi huona ni nafasi ya kupumzika na kufikiria. Nilipokuwa mtoto siku za mvua nilifurahia kucheza kwenye matope na kuangalia mito mikubwe ikiyeyuka. Kutokana na mvua. Sauti ya mvua huwa inanifanya nijihisi mwenye utulivu na furaha.

Wakati umeme unapokata, mimi mara nyingi hua napenda kupumzika na kufanya mambo madogo madogo kama kusoma vitabu au kuandaa vyakula. Pia napenda kutumia muda huo kuzungumza na familia au mtoto wangu. Kwani mara nyingi huwa tunashirikiana kidogo wakati umeme upo. Sasa nachukua huo muda kama muda wa kukaa pamoja kuzungumza na kujuliana hali zaidi. Wakati mwingine inakuwa ni muda wa ucheshi kwa sababu inatoa nafasi ya kufanya mambo kwa utulivu bila kelele za teknolojia.

Mimi napenda msimu wa joto. Napenda njoto kwa sababu inaonyesha maisha na furaha. Watu wanacheka, wanakutana na pia mimea inakuwa mizuri kwa sababu ya njoto. Napenda nzinsi jinsi jua linavyometa. Hasaa asubuhi na njioni. Inafanya kila kitu kuonekana hai na lenye rangi ya kuvutia. Kwa ukweli, msimu wa njoto unanipa motisha ya kufanya mambo mbali mbali.

Timu nina yoifuata ni Manchester United. Napenda timu hii sana. Kwa sababu, wanahistoria ndefu ya ushindi na wachezaji wao ni hodari sana. Kila wakati wanapocheza, napata furaha kuona mbinu zao na jinsi wanavyo shirikiana kwenye uwanza. Napenda pia jinsi sisi mashabiki wao tunavyo amasisha timu kwa shauku.

Mimi kwa sasa nasoma kuhusu biashara na pia mimi ni mwandishi wa hadithi. Kila siku ninapofanya kazi yangu au kusoma na hisi nikiwa na malengo makubwa na napata furaha kuona maendeleo yangu. Napenda sana jinsi kazi na masomo yangu yanavyonisaindia kujenga ujuzi wa maisha na pia kunipa uhuru wa kuamua jinsi ninavyotaka kushugulikia mambo. Kitu ninachokipenda zaindi kuuzu kazi yangu na masomo ni jinsi yanavyonisaindia kukua kwa ubunifu wangu kwa mfano. Napenda kuandika handidhi na kushirikisha watu hii inaniweka kwenye hali ya furaha na kutia moyo. Pia ninafurahi jinsi ninavyoweza kupanga munda wangu na kufanya kazi kwa njia yangu bila mtu kuniwekea vikuazo. Lakini pia na kuna changamoto mingi nazo kumbana nazo. Wakati mwingine huwa napata mzigo mkubwa masomo au kazi na inahitaji mipangilio mizuri nidhamu za kibinafsi hili nimalize vyote kwa wakati. Nikiwa mama inakua ngumu wakati mwingine lakini napenda changamoto hizi kwa sababu zinanifundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kushugulikia matatizo bila hofu. Kama ningebandilisha kitu, ningependa kuwa na muda zaidi wa kufanya mambo na pia kunjifunza kufanya kazi kwa utulivu. Pia ningependa kupata zana bora ambazo zinaeza imarisha ubunifu wangu na kunisaindia kuwa na matokeo bora zaindi kwa kazi na masomo yangu. Kwa jumla, kazi na masomo yangu ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Napenda sana wanyama wa aina mbali mbali. Lakini hasa napenda mifugo. Napenda ng'ombe, mbuzi, kondo na kuku. Kwa sababu wananisaindia kwa njia mingi. Kwa mfano, ng'ombe utoa maziwa na kuku unipa mayai. Pia napenda mbwa wa shamba. Manake anahakikisha usalama uko sawa. Ninafurahia kuangalia mifugo ikiwa yuko shambani au bustanini. Na mara nyingi napenda kuwaundumia na kuwakikisha kuwa wanakula vizuri na wanahenzema. Kwa kweli, wanyama hawa wananifanya nihisi mwenye furaha na amani. Napenda jinsi walivyo na uhusiano wa karibu na sisi binandamu na wanatuonyesha upendo mwingi sana.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia familia na marafiki wangu wakati walipokuwa wanahitaji msaada. Kwa mfano nimewahi kusaidia ndugu yangu alipokuwa hana chakula cha kutosha nyumbani kwake. Na nilipomsaidia nilihakikisha kuwa anakula vizuri. Hii ilifanya nihisi nikiwa na furaha, kwani kuona mtu akistarehe na kuwa ana amani, pia mimi huwa napata amani moyoni. Mara nyingine nimewahi kusaidia watoto wa jirani kwa kuwapatia vifaa vya shule ambavyo hawakuwa navyo. Nilihisi kuwa nimechangia pakubwa katika maisha yao ya elimu. Kwa kweli, wema hauozi. Ndiposa kila siku nikipata mahali pa kutia mtu tabasamu nahakikisha kuwa nimempa tabasamu.

Ndio, napenda sana kuzungumza kuhusu siasa. Siasa ni muhimu kwa sababu zinatuadhiri. Kila kipengele cha maisha yetu, kutoka katika sheria, elimu, afya, ndini, handi maendeleo ya njamii. Napenda kuchambua matukio ya kisiasa. Kuona nchinsi viongozi wanavyopanga sera na kuelewa nchinsi mamuzi yao yanatuadhiri sisi kama wanainchi. Kuwa nafahamu za siyasa inajifanya ninji hisi tayari kushiriki kikamilifu katika zami yangu.

Ndiyo, nimawahi kuenda kwenye tamasha la kimziki na ilikuwa auzoeifu wa kushangaza sana. Nilifurahi sana muziki, juu ya muziki, mbinu za wachezaji na burudani ya mashabiki wengine. Tamasha ilo lili nifanya ni njisikia mwenye furaha na kuungana na watu wengine kwa shangwe ya pamoja. Pia ilinisaindia kupumzika na kuondoa msongo mawazo wa kila siku.